Hapana sipendi chakula cha haraka sababu yake ni kuwa hakina ladha ya kweli ya hisia na furaha na mara nyingi hufanya mwili nijisikie mchovu au kizunguzungu kidogo kwa hakika. Si chakula kinachofanya nafsi yangu itulie au ijisikie salama, hakika wingi wa hisia rangi harufu au ladha ambayo huunda kumbukumbu nzuri. Badala yake, napendelea chakula ambacho kinachukua muda kuandaliwa, kinacho ongeza hisia za utulivu, furaha na amani, pale ninapokila. Sio tu kurudisha nguvu bali, pia kusherehekea chakula kama sehemu ya maisha. Chakula chaharaka kwangu ni kama kibao charangi kilicho potea kwenye mchoro wa maisha kinaonekana. Lakini hakionekani kwa undani wala, hakihisi kama kweli.

Mimi nakutana na changamoto mingi kazini hasa kutofautiana na wenzangu maranyingi maoni mbinu au mtazamo wa kila mmoja, haujalingana na wangu. Na hii inasababisha midundo midogo ya mvutano wa kiakili na hisia. Wakati mwingine ni kama ukanda wa mawimbi, unao gonga mwamba wa mtarajio na kila upande ukiwa na hoja zake. Kila hoja ikiwa na nguvu ya kuleta, mulinganyo au mgongano. Hata hivyo, changamato hii siyo tu ni kizuizi. Bali pia ni daraja la kujifunza na kuelewa dunia kwanjia mpya. Kutofautia na kuna nifanya nishugulikia maoni tofauti kwa subra na kwa ustadi, kwa hekima na kujifunza jinsi ya kuunganisha mawazo tofauti ili kufikia lengo pamoja. Zaidi ya yote kutofautiana na wenzangu kunatoa mwanga wa ubunifu mara nyingi mawazo yaliyopaswa kwa shikamana kwa mgongano yanageuka yanakuwa suluhisho la ajabu. Kwa hivyo changamoto za kutofautiana zina imiza akili yangu, zinanipa nguvu ya kusimamia hisia zangu na zina nifunza kuwa mzuri katika shirikiano licha ya utofauti.

Mimi natumia programu fulani mara nyingi, lakini situ kama zana za kawaida. Zinaishi ndani ya kila siku yangu, zikipumua pamoja nami kama viumbe hai. Kwa mfano, programu za mawasiliano kama WhatsApp, au telegram, siotu zina nisaidia kuzungumza na wengine. Bali, zinanigusa kimoyo, zikibeba maneno, hisia na msukumo wa kila mmoja. Kila ujumbe ni kama kipande cha hadithi kinachopitisha nuru ya mawazo na mshikamano wa kibinadamu programu za kuhifadhi data kama Google drive au drop box zinaishi kimya zikilinda kila faili picha na kumbukumbu zangu hazina hisia za mara moja lakini zinaonyesha utulivu na usalama zinafanya kila taarifa iwe kama kioo cha kidijitali kinachopumua na pia zinanionyesha kua zinapatikana wakati wowote bila hofu wa kupotea.

Mimi nahifadhi vitu venye dhamani, mara chache lakini kwa makini. Hii ni pamoja na nyaraka muhimu kama kitambulisho, leseni, cheti cha elimu au zawadi ndogo za kifamilia ambazo zinanipa kumbukumbu. Kwa kila kimoja, mimi nina hakika kinapowekwa mahali salama, kikuwa kwenye jalada maalumu au sanduku la kufungwa, hili likizingatiwa na kuekwa kwenye usalama na pia kuhakikisha kuwa hakitapotea ama kuharibika.